Kwa upande wangu, napiga picha mara kadhaa kwa wiki ingawa si kila siku. Mara nyingi hupiga picha ninapokutana na jambo la kipekee au zuri machoni pangu kama machweo ya jua, mauwa yanayochanua au tukio la furaha na marafiki. Sipigi picha tu kwa ajili ya mitandao ya kijamii bali pia kwa kuhifadhi kumbukumbu ambazo naweza kuzikumbuka badaye. Picha hunisaidia kurudi kwenye hisia fulani na kukumbuka wakati maluum maishani mwangu. Wakati wa safari au sherehe napiga picha mara nyingi zaidi kwa sababu hua nataka kuifadhi kila tukio muhimu. Lakini siku za kawaida naweza kupiga picha moja au nisipige kabisa kulingana na jinsi siku ilivyoenda pia. Ninajitahidi kufuraia tukio lenyewe badala ya kutumia muda mwingi kupiga picha tu. Kwa ujumla napiga picha kwa kiasi cha wastani nikizingatia ubora zaidi kuliko wingi na nathamini picha zenye maana kuliko nyingi zisizo na hisia.

Kwa kawaida, napenda kusheherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia rahisi lakini yenye maana. Sihitaji sherehe kubwa sana ninadhamini zaidi uwepo wa watu nawapenda. Mara nyingi, hupendelea kusherekea na familia yangu na marafiki wachache wa karibu, tukikaa pamoja, tukicheka na kushirikiana chakula kizuri. Kwangu, muda wa pamoja na mazungumzo ya dhati ndiyo zawadi kubwa zaidi. Kama ningechagua, ningependa siku ianze kwa utulivu, labda kwa kushukuru kwa mwaka mwingine wa maisha, kisha jioni tukutane kwa chakula cha pamoja. Nakumbuka sherehe moja niliyoipenda sana ambapo tulifanya mkusanyiko mdogo nyumbani. Hakukuwa na mapambo mengi lakini kulikuwa na furaha, michezo midogo na mziki tulioupenda. Ilikuwa ya kipekee kwa sababu kila mtu alishiriki kwa moyo. Kuhusu chakula, napenda keki ya chokoleti yenye krimu laini, si tamu kupita kiasi. Pia, napenda vyakula vya nyumbani kama pilau au nyamachoma, kusherehekea siku hiyo. Kwa siku yangu ya kuzaliwa ijayo, ningependa kupokea zawadi zenye maana kama kitabu kizuri, ujumbe wa moyo kutoka kwa wapendwa wangu au hata uzoefu mpya kama safari fupi ya kutembelea mahali pazuri kwangu, kumbukumbu zuri ni muhimu kuliko vitu vya gharama.

Somo la sayansi ninalolipenda zaidi ni biolojia. Napenda biolojia kwa sababu ina nisaidia kuelewa maisha na jinsi viyumbe hai wanavyoishi, kukua, na kuingiliana na mazingira yao. Inavutia kujifunza kuhusu mwili wa binadamu. Jinsi viyungo vina vyofanya kazi kwa pamoja na namna ambayo afya inaweza kulindwa au kuadiriwa na mtindo wa maisha. Maada kama mfumo wa damu, ubongo, na kinga ya mwili hunifanya nitafakari jinsi mwili wa binadamu ulivyo wa ajabu na wenye mpangilio wa hali ya juu. Pia napenda kujifunza kuhusu mimea na wanyama hasa jinsi wanavyo badilika kulingana na mazingira yao. Magiyuzi na urithi wa vina saba nisehemu zinazosisimua kwa sababu zinaeleza kwanini tunasifa fulani na jinsi tabia au magonjwa ya navyo weza kurithiwa. Biolojia pia inamchango mkubwa katika tiba, kilimo, na uwifadhi wa mazingira, jambo linaloifanya kuwa muhimu katika maisha ya kila siku. Kwa ujumla, naipenda biolojia kwa sababu inanifanya niione dunia kwa mtazamo mpana zaidi na kuthamini uhai katika aina zake zote.

Kipawa nilicho nacho ni uwezo wa kuwasiliana vizuri na watu na kuelezea mawazo kwa uwazi. Naweza kusikiliza kwa makini, kuchambua hoja na kutoa majibu yanaolenga kusaidia au kuleta mwanga katika jambo fulani. Kipawa hiki hunisaidia katika kujenga maelewano na watu wa aina tofauti kwa sababu ninaweza kujieka katika nafasi ya mwingine na kujaribu kuelewa mtazamo wake. Pia, nina kipawa cha kujifunza haraka na kuunganisha taarifa mbalimbali. Napokutana na mada mpya huwa na hamu ya kuichunguza kwa kina na kutafuta uhusiano wake na mambo mengine. Hiu hunisaidia kuwa mbunifu katika kutatua changamoto au kutoa mawazo mapya. Zaidi ya hayo, nina kipawa cha kuandika na kupanga mawazo kwa mpangilio mzuri. Naweza kueleza hisia, mawazo au maelezo kwa njia inayoeleweka kirahisi. Kwa ujumla, ninaamini kipawa changu kikubwa ni kutumia maneno na maarifa kuleta msaada, motisha na ufahamu kwa wengine katika nyanja mbali mbali za maisha.

Kwa kawaida, napenda chakula chenye mafuta kwa kiasi kidogo, lakini sikile chenya mafuta mengi kupita kiasi. Ninaamini usawa ni muhimu sana katika lishe. Chakula chenye mafuta kidogo kineza kuwa kitamu na pia chenye manufaa kwa mwili asa kama ni mafuta mazuri kama yale yanayotokana na parachichi karanga au samaki. Mafuta ya aina hii usaidia mwili kupata virutubisho muhimu na pia uchangia afia ya moyo. Hata hivyo, sijisikii vizuri kula chakula chenye mafta mengi sana kama vile vijivyo kaangwa kupita kiasi kila siku. Chakula vya aina hiyo vinaweza kukua vitamu kwa muda mfupi, lakini vikiliwa mara kwa mara vinaweza kuadhiri afya. Kwa hivyo, napenda kula chakula kilichopikwa kwa njia ya kuchemusha, kuoka, au kukangwa kwa mafta kidogo. Kwa ujumla, napendelea chakula chenye wiyano mzuri wa wirutubisho ambacho kinaladha nzuri bila kuwa na mafuta mingi sana. Naamini kula kwa kiasi na kuchagua vyakula venye afia ni njia bora ya kujiifathi na kuwa na nguvu kila siku.

Kinywaji nichopenda kunywa asubuhi ni chai ya tangawizi yenye maziwa kidogo. Napenda chai hii kwa sababu hunipa joto na kuniamsha vizuri hasa siku ikiwa na baridi au nimeamuka nikiwa bado nahisi usingizi. Harufu ya tangawizi na latha yake ya ukali wa wastani hunifanya nijisikie mchangamfu na tayari kuanza siku. Pia, huwaminika kusaidia mmengenyo wa chakula na kupa mwili nguvu mapema hasubui. Wakati mwingine hubadilisha na kunywa kahawa nyeusi, hasaa ninapojuwa nina siku ndefu yenye kazi nyingi. Kahawa husaidia kuongeza umakini na kunifanya niwe macho zaidi hata hivyo. Sipendi kuitumia kupita kiasi kwa sababu napenda kulinda afya yangu na kuepuka utengemezi mkubwa wa kafeni. Pia napenda kunywa maji ya huvuguvugu maratu napoamka kabla ya kinywaji kingine chochote. Hii hunisadia kuamsha mwili taratibu na kuanza siku kwa mtindo mzuri. Kwa ujumla napendelea kinywaji cha subuhi kinachonipa utulivu, nguvu na hisia nzuri ya kuanza siku kwa hali na matumaini.

Kwa kawaida, husherehekea mwaka mpya kwa njia tulivu lakini yenye furaha na matumaini. Napenda kutumia muda huwo kutafakari mwaka uliopita, mafanikio niliopata, changamoto nilizokutana nazo na masomo niliojifunza. Kabla ya usiku wa manane, mara nyingi hukaa na familia au marafiki wa karibu, tukipika chakula maalumu na kushirikiana mazungumzo ya furaha. Ninapenda sana wakati wa kuhesabu sekunda za mwisho kabla ya saa kumi na mbili usiku Unapofika mwaka mpya, hutoa salamu za heri kukumbatiana na wakati mwingine kupigia kelele za shangwe kukaribisha mwaka mpya kwa moyo na matumaini Ikiwa kuna fataki, huwa napenda kuziangalia angani kwa sababu hunipa hisia ya mwanzo mpya na mwanga mpya maishani Baada ya hapo, hupenda kuandika malengo yangu ya mwaka mpya na kupanga mambo ninayotaka kuboresha. Kwangu, kusherehekea mwaka mpya si sherehe tu, bali pia ni muda wa kuanza upya kwa hari, nidhamu na mtazamo chanya kuhusu maisha.

Kwa kawaida, napenda upepo wa asili kuliko kutumia ac hasa kama hali ya hewa si ya joto kali sana. Upepo wa asili una hisia ya utulivu na uhalisia. Unapovuma taratibu kupitia dirishani au chini ya mti hunifanya nijisikie huru na karibu na mazingira. Pia, napenda sauti ya upepo ikigusa majani au mapazia kwa sababu huniletea amani ya akili. Hata hivyo, kuna nyakati ambapo ac huwa muhimu hasa wakati wajoto kali sana au ninapokuwa katika chumba kilichofungwa. Ac husaidia kupunguza joto haraka na kufanya mazingira yawe ya kustarehesha zaidi hasa wakati wa kulala au kufanya kazi inayohitaji umakini. Tatizo langu kidogo na ac ni kwamba wakati mwingine huifanya hewa kuwa kavu sana au baridi kupita kiasi. Kwa ujumla, napendelea upepo wa asili kwa sababu ni wabkawaida na wenye afya zaidi, lakini sitasita kutumia AC inapohitajika. Naamini jambo la msingi ni kuchagua kile kinachofaa kulingana na hali ya hewa na faraja ya mwili.

Kuna mambo kadhaa ninayofanya kila siku ili kulinda mazingira na kuchangia ashe bora ya dunia kwanza, napunguza matumizi ya plastiki mara zote zinazowezekana. Badala ya kutumia mifuko ya plastiki ya kutumia mara moja, napendelea kutumia mifuko ya kitambaa au maboksi yanayoweza kutumika tena. Pia, napendelea kununua bidhaa zilizo na pakiti rafiki kwa mazingira ili kupunguza taka zisizoyeyuka haraka. Pili, ninajitahidi kutumia maji kwa uangalifu kwa mfano, sipigi maji mara nyingi bila sababu, na ninahakikisha kuzungusha faucet mara moja baada ya kutumia. Hii husaidia kuhifadhi rasilimali muhimu na kupunguza mzigo kwa mazingira. Zaidia hayo, napenda kupanda na kulea mimea nyumbani au katika sehemu za kijamii. Mimea husaidia kusafisha hewa, kupunguza joto na kuimarisha ekolojia ya karibu. Mara nyingine napenda miti midogo katika bustani au maeneo ya uma kwani husaidia kupunguza mabadiliko ya tabia nchi. Ninapunguza pia matumizi ya nishati kwa kuzima taa na vifaz vya elektroniki vinavyokua sivitumi. Hii inasaidia kupunguza uzalishaji wa gesi chafuzi na huchangia huifadhi wa nishati kwa ujumla ni tabia za kila siku ndogo ndogo zinazochangia kulinda mazingira na kuunda dunia safi zaidi kwa vizazi vijacho.

Mboga ninazopenda kula ni za aina mbali mbali lakini napendelea zile zenye ladha za nzuri na zinazotoa virutubisho vingi kwa mwili. Kwamfano, napenda mchicha kwa sababu unawanga wa proteini kidogo na pia hutoa madini muhimu kama chuma na kalsiyamo. Pia, napenda sukumawiki hasa inapopikwa kwa uvuguvugu kidogo kwa ni nirahisi kumeza na huchangia afya ya mfupa na nguvu za mwili. Ningependa pia kupika na kula karoti kwa sababu ni tajiri kwa vitamini A ambayo usaidia kuona vizuri usiku na pia uchangia afya yangozi. Pili hoho na biringanya pia napenda kuzijumuisha kwenye mlo wangu kwa sababu utoaalatha na rangi nzuri kwenye chakula ikifanya mulo kuwa wakuvutia na wakufurasha. Kwa jumla napendelea mboga za majani, mboga za mzizi, na zile zinazochangia afya ya mwili bila kuangoza mafuta au chumvi nyingi. Kila mboga ninaipenda ikichangana kwa njia rahisi ili virutubisho vyake vizipote. Kula mboga kila siku kunasaidia kuwana nguvu afya njema na mwili wenye usawa wa virutubisho muhimu.

Kila usiku, Nina jaribio la kuunda utaratibu wa kufaidi usingizi mzuri na kujiandaa kwa siku inayofuata. Kawaida, napunguza kutumia simu au kompyuta angalau dakika 30 kabla ya kulala. Ili akili yangu ipate kupumzika na nisishughulishwe na mwanga wa skrini. Mara nyingi, napenda kusoma kitabu kidogo hasaa cha hadithi au maarifa Kwani kunanifanya nimalize siku kwa utulivu na kupata mawazo mapya au mskumo Baada ya hapo, hupanga mambo ya kesho naandika orodha ndogo ya kazi au malengo ili nisiondoke na wiko wa mawazo usiku kucha Hii hufanya nikuwe na amani ya akili, nikijua nimepanga kwa mpangilio Pia, napenda kufanya mazoezi madogo ya kupumua au kutafakari dakika chache. Hii husaidia kuondoa msongo wa mawazo na kujiweka tayari kwa usingizi mzuri. Mara nyingine, ninaweka maji karibu nami ili niweze kunywa ikiwa ninahitaji. Kwa jumla, usiku kabla ya kulala ni muda wa kupumzika, kupanga na kujiandaa kwa siku mpya, kwa utulivu na hari.

Ndiyo, napendelea kutumia mfumo wa usalama wa vidole kila wakati napokuwa na kifaa chenye chaguo hilo. Kwa upande wangu, mfumo huu ni rahisi na haraka kutumia ikilinganishwa na kuingiza nambari siri au maneno ya siri kila wakati. Kila ninapoguza sensa ya kidole, kifaa kinatambua haraka na hii hufanya maisha ya kila siku kuwa rahisi bila kuwa na wasiwasi mwingi. Zaidi ya urahisi, mfumo wa vidole ni njia ya usalama yenye nguvu zaidi kuliko maneno ya siri rahisi. Vidole ya kila mtu ni maalum na haiwezi kurudiwa kirahisi na mtu mwngine hivyo hutoa kinga bora didi ya uvunjaji wa faraga. Hii ni muhimu sana hasa kwa data binafsi kama picha, ujumbe, fedha au taarifa nyeti za kazi. Ninajitahidi pia kuhakikisha kifaa kipo salama kwa kutumia vidole vyangu vinyehaki na sivya mtu mwingine. Ingawa hakuna mfumo wa usalama wa kamili, kutumia vidole njia nzuri ya kupunguza hatari ya wizi au fikiaji usioidhinishwa. Kwa hivyo, napendelea mfumo huu kwa urahisi, usalama na faraga unayotoa.

Napenda kusoma vitabu vya aina mbali mbali lakini hasa vinavyohusiana na hadithi, maarifa, na maendeleo binafsi. Vitabu vya hadithi hunivutia kwa sababu huniruhusu kuingia katika dunia tofauti, kuishi maisha ya wahusika na kuelewa changamoto zao na hisia zao. Napenda hadithi za kusisimua, hadithi za kihistoria, na zile zenye ujumbe wa kufundisha kwani kila moja hutoa burudani na funzo kwa wakati mmoja. Pia, napenda kusoma vitabu vya maarifa kama vile sayansi, teknolojia au historia. Hivi, vinanipa ufahamu wa kina, juu ya dunia inayonizunguka, jinsi mambo yanavyofanya kazi na jinsi binadamu walivyoathiri na kubadilisha mazingira yao. Hii, hunisaidia kuelewa zaidi maisha yangu, na kufanya maamuzi bora ya kila siku. Zaidi ya hayo, vitabu vya maendeleo binafsi ni muhimu sana kwangu. Vinanipa msukumo, mbinu za kuboresha ujuzi na jinsi ya kushugulikia changamoto maishani. Kwa jumla, napenda vitabu vinavyounganisha burudani, elimu na msukumo kwani zinanifanya niwe na akili ya wazi na moyo wenye motisha kila siku.

Kawaida, napenda kutumia kompyuta kwa shughuli mbali mbali lakini zaidi kwa kazi za kujifunza, kufanya utafiti, na kuandika. Kompyuta hufanya iwe rahisi kupata taarifa kwa haraka kutoka vianzo mbali mbali na hivyo kunisaidia kuongeza maarifa yangu na kuelewa mada tofauti kwa undani. Kwa mfano, naweza kusoma makala ya kisayansi, historia au teknolojia bila kutumia muda mwingi kutafuta kitabu cha karatasi. Pia napenda kutumia kompyuta kwa mawasiliano. Inarahisisha kuwasiliana na marafiki, familia au wenzangu wa kazi kupitia barua pepe, ujumbe wa maandishi au majukwa ya mkondoni. Hii ni muhimu sana hasa unapokuwa mbali na wapendwa wako au unaposhirikiana kwenye miradi ya pamoja. Zaidi ya hayo, napenda kutumia kompyuta kwa kuanda na kupanga kazi, kama kuandika ripoti, kuunda michoro, au kupanga ratiba. Kompyuta pia ni burudani kwangu kwa sababu naweza kusikiliza mziki, kuangalia video, au kucheza michezo ya akili inayoongeza ujuzi. Kwa ujumla, kompyuta ni chombo muhimu sana kinachochangia kujifunza mawasiliano na burudani kwa wakati mmoja.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao zaidi ni uwezo wa kuelewa hisia na mawazo ya wengine kwa kina zaidi. Ningependa kuwa na uwezo wa kusoma hisia za mtu mara moja, hata bila ya maneno mengi, ili niweze kutoa msaada au ushauru unaofaa mara moja. Hii ingefanya mawasiliano yangu na wengine kuwa raisi na yenye maana zaidi na kunisaudia kuunda uhusiano dhabiti wa kuaminiana na kuelewana. Pia, ningependa kuwa na uwezo wa kujifunza haraka sana na kuzingatia ujuzi wowote nilio nao. Hii ingefanya niweze kuelewa maswala magumu kwa mda mfupi na kutumia maarifa hayo kufanikisha mambo muhimu maishani mwangu. Kwa mfano, ningependa kuwa na uwezo wa kujifunza lugha mpya haraka au kuelewa sayansi na teknolojia kwa kina zaidi pila kizuizi cha muda. Zaidi ya hayo, ningependa kuwa na uwezo wakuunda suluhisho la ubunifu kwa matatizo yoyote, iwe ni ya kibinafsi au ya kijamii. Uwezo huu ungechangia sio tu katika maendeleo yangu binafsi, bali pia katika kusaidia jamii na kufanya dunia kuwa mahali bora zaidi kwa kila mtu. Kwa jumla, ningependa kuwa na uwezo wakuelewa, kujifunza na kuleta mabadiliko chanya kwa urahisi.

Kipaumbele cha kwanza kwa mawasiliano kwangu ni uwazi na ukweli. Napenda mawasiliano yangu kuwa ya wazi, yasio na mafumbo, ili upande muingine uweze kuelewa ujumbe wangu bila kuchanganyikiwa. Uyano husaidia kuondoa sintofahamu, migongano au maelezo ya sio sahihi. Kwa mfano, nafafanua hoja zangu vizuri na kutumia misemo raisi badala ya maneno magumu au yenye mana nyingi zinazoweza kuchanganya. Kipaumbele kingine ni kusikiliza kwa makini. Kwa kuwa mawasiliano ninjia ya pande mbili, ni muhimu sana kuelewa kile upande muingine unachosema. Isia zake na mtazamo wake. Hii inasaidia kujenga usiano wa kuaminiana na kuheshimiana. Mara nyingi, kusikiliza kwa makini uongeza usiano wa kibinadamu na kunasaidia kupata suluhisho bora kwa changamoto yoyote. Zaidi ya hayo na pendelea mawasiliano ya yeshima na adabu. Hata kama kuna tofautu za maoni, kutowa maoni kwanjia ya heshima kunasaidia kuhifadhi usiano mzuri na kuondoa mevutano yasio ya lazima. Kwa ujumla, huwazi, kusikiliza kwa makini na heshima ndiyo vipaumbele vyangu muimu kwa mawasiliano bora na yenye matokeo chanya.

Ili kujitunza, ninafanya mambo kadhaa kila siku ambayo husaidia mwili wangu akili na hisia zangu kuwa katika hali nzuri. Kwanza, ninajitahidi kula chakula chenye afya na chenye virutubisho muhimu kama mboga, matunda, protini na wanga wa asili. Hii husaidia mwili wangu kuwa na nguvu afya njema na kinga bora dhidi ya magonjwa. Pia, napunguza vyakula venya mafuta mingi au sukari nyingi. Pili, napenda kufanya mazoezi kwa uwiano mzuri, kama kutembea, kufanya yoga au mazoezi madogo ya nyumbani. Mazoezi husaidia kuongeza nguvu, kuboresha mfumo wa moyo na mishipa na kupunguza msongo wa mawazo. Kwa upande wa akili, napendelea kusoma vitabu, kutafakari au kufanya mazoezi ya akili kama kutatua fumbo au mchezo wa akili, ili kuboresha kumbukumbu kwa umakini. Zaidi ya hayo, napenda kulala vya kutosha kila usiku kwa kawaida masaa saba hadi nane kwani usingizi mzuri ni muhimu kwa mwili na akili. Napenda pia kutumia muda wa kupumzika kama kusikiliza muziki, kuzungumza na wapendwa au kutembea kwenye mazingira tulivu. Kwa jumla, kujitunza ni mchanganyiko wa lishe bora, mazoezi, usingizi na utulivu wa akili ili kuhshi kwa afya na furaha.

Kama kawaida, kusherehekea mafanikio ya timu ni jambo ambalo hufanywa kwa furaha na mshikamano. Kwanza, napenda kushirikiana na wenzangu kutoa pongezi na shukrani kwa kila mmoja aliyetoa mchango wake. Ni muhimu kuthamini jitihada za kila mshiriki kwani mafanikio ya timu ni matokeo ya kazi ya pamoja sio ya mtu mmoja tu. Baada ya hapo, mara nyingi tunasherehekea kwa chakula cha pamoja Ikiwa ni ndani ya ofisi au nje, ili kuimarisha uhusiano na kujenga mazingira ya mshikamano zaidi. Wakati mwingine, tunapanga sherehe ndogo zenye burudani kama michezo, muziki, au hata zawadi ndogo kwa washiriki wote. Hii hufanya kila mmoja ajisikie kuthaminiwa na kuhamasika zaidi kwa kazi za baadaye Zaidi ya hapo, napenda pia kutumia nafasi hiyo kushirikisha mafanikio hayo na wengine kama marafiki au familia ili kuongeza furaha na motisha. Kusherehekea mafanikio ya timu si tu kuhusu sherehe bali pia ni kuhusu kuthamini jitihada za pamoja, kuimarisha mshikamano na kuhamasisha kila mmoja kufanya vizuri zaidi siku zijazo. Ni sehemu ya kujenga mazingira mazuri na yenye mshikamano wa kweli.

Wakati wa mapumziko kazini, napenda kutumia muda huo kwa njia ambayo inanisaidia kupumzika na kurejesha nguvu za mwili na akili. Kwanza, mara nyingi hupitia kidogo ofisini nikipumua hewa safi, au kuzunguka eneo karibu ili kuongeza mzunguko wa damu na kuondoa uchovu wa kukaa muda mrefu kwenye kiti. Hii husaidia pia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie mbichi zaidi baada ya kurudi kazini. Pili, napenda kunywa kikombe cha chai kahawa au maji ya kutosha wakati wa mapumziko Kinywaji hiki si tu kinanipa nishati bali pia ni njia nzuri ya kupumzika kidogo na kuzingatia hisia zangu Mara nyingine, napenda kutumia muda huo kusoma kidogo kama makala fupi, kitabu cha burudani au habari zinazoongeza ufahamu wangu ili akili ipate kushughulika kwa njia tofauti Zaidi ya hapo, napenda kuzungumza na wenzangu wa kazi kwa mazungumzo ya kirafiki, kucheka na kubadilishana mawazo. Hii husaidia kuimarisha uhusiano wa kijamii na kufanya mazingira ya kazi kuwa yenye furaha zaidi. Kwa ujumla, napumzika kuamsha mwili na akili na kujiandaa kwa siku ya kazi bila kuwa na msongo wa mawazo.

Chumba changu cha kulala ni kidogo, lakini kinachonipa faraja au utulivu unaoitajika kwa usingizi mzuri. Si che nye ukubwa mkubwa, lakini kinanafasi ya kutosha kwa vitu vyangu ya msingi na kunifanya nijisikie salama na mwenye utulivu. Kuta za chumba changu ziko kwa rangi ya kijivu nye pesi, rangi ambayo hunipa isia ya utulivu na inaraisisha kupumzika baada ya siku ndefu. Kitanda changu ni chaukubwa wa kawaida na kina matresi laini na nzuri. Kina chonifanya ni jisikie vizuri wakati wa kulala au kupumzika. Naweza kulala vizuri bila kuamka kwa uchungu wa mgongo na mara nyingi ugusa isia za faraja na amani. Kutoka dirishani, naweza kuona bustani ndogo na mimea inayopamba vizuri ambayo hunipa isia nzuri za asili na utulivu wa macho. Kitu na chokipenda za hidi chumbani ni rafu ndogo ye nye vitabu na baadhi ya picha za kumbukumbu za familia Hii u nifanya nijisikie karibu na wapendwa wangu na kunipa furaha kila na poingia chumbani Chumba iki ni mahali pazuri pakupumzika kufikiria na kujiandaa kwa siku mpya kwa utulivu na furaha.

Katika kufanya kazi ya ushirikiano na wengine, napenda kwanza kuelewa vizuri majukumo na matarajio ya kila mshiriki. Hiu usaidia kuhakikisha kila mtu anajua nini anachohitaji kufanya na jinsi kazi yake inaviunganisha na ya wengine. Mara nyingi napendelea kusikiliza mawazo na mapendekezo ya wenzangu kwa makini kwani kila mtu anaweza kutoa mchango wakipeke unawangeza ubora wa kazi. Pia napenda kushirikiana kwa uwazi na kwa heshima Natuwa maoni yangu bila kutuwa hukumu na pia nakubali hoja za wengine ikiwa zinaongeza dhamani ya kazi Wakati mwingine, tunapanga mikutana midogo au kugawanya majukumu ili kila mmoja haweze kufanya kazi kwa ufanisi na kwa wakati unaofaa Zaidi hapo, napenda kuwa mtu ya kusaidia wenzangu Ikiwa wanakutana na changamoto Kwa mfano kueleza jambo kwa njia rahisi au kushirikiana kupata suluisho kwa ujumla, kufanya kazi ya ushirikiano kwangu ni kuhusu kuzingatia wenzangu, kutoa mchango wangu kwa moyo wa dhati na kuhakisha kila mtu anaisi kushirikishwa na kuthaminiwa Hiu usaidia kufanikisha malengo ya pamoja kwa urahisi na kwa furaha.

Mchana, napendelea kula chakula kinachonipa nguvu za kutosha ili kuendelea na kazi na shughuli za siku. Mara nyingi nakula chakula chenye mchanganyiko wa proteini, wanga na mboga. Kwa mfano, chakula kama wali na nyama au ugali na samaki au nyama ya kuku ni mlo wangu wa kawaida wa mchana. Hii hutoa mchanganyiko wa virutubisho muhimu vinavyosaidia mwili kuwa na nishati na akili kuwa makini. Pia napenda kujumuisha mboga kwenye mlo wa mchana kama mchicha, skumawiki au karoti. Hii husaidia kuongeza vitamini na madini muhimu mwilini na huchangia afya ya jumla Mara nyingine napenda kula saladi zenye matunda na mboga hasaa siku za joto au wakati napenda mlo uwe mwepesi. Kwa upande wa ladha, napendelea chakula kisicho chenye mafuta mengi au skari nyingi Pia huchagua mlo ambao ni rahisi kumeza na kuandaa ili niweze kula kwa utulivu na kisha kurudi kazini kwa nguvu na ari. Kwa ujumla mlo wangu wa mchana ni wa kuvutia wenye afya na unaonipa nguvu za kuendelea na siku kwa ufanisi.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya maua ya lavender. Harufu hii ni yenye utulivu, safi na enye ladha ya asili inayonifanya nijisikie amani mara moja. Si harufu yenye nguvu sana bali yenye upole unaopunguza msongo wa mawazo na kunifanya niwe na utulivu wa ndani. Mara nyingi nahisi harufu hii nikipata fungu la maua ya lavender nyumbani au kwenye sabuni na mafuta ya manukato yanatengenezwa kwa lavender. Harufu ya lavender hunikumbusha kumbukumbu nzuri za wakati nilipokuwa mdogo nikiwa nyumbani kwa babu na bibi. Bibi wangu alikuwa na bustani ndogo ya maua na lavender ilikuwa moja ya maua yake. Hivyo harufu yake hunirudisha kwenye wakati huo tulipokuwa tukicheka kucheza na kufanya kazi ndogo za bustani pamoja. Nikisikia harufu hii najisikia utulivu furaha kidogo na hisia ya kuwa karibu na asili. Pia hunipa hari ya kupumzika au hata kusoma kitabu au kufikiria kwa utulivu. Kwa kweli, harufu hii ni aina ya faraja ya akili na moyo na mara zote hunifanya nijisikie vizuri na kuondoa mawazo hasi.

Napenda kuvaa nguo zinazokuwa rahisi, za starehe na pia zenye mvuto wa mtazamo. Kwa kawaida, napendelea nguo za rangi tulivu au zinazofanana vizuri kwani unifanya nijisikie tulivu na kujiamini bila kujitenga na wengine. Nguo za pamba au kitambaa kingine cha asili upendeza zaidi kwa sababu hutowa raha hasa wakati wa kufanya kazi au shuguli za kila siku. Pia, napendelea nguo zinazofaa hali ya hewa kwa mfano katika joto napenda kuvaa nguo nyepesi na zinazopumua wakati kwenye baridi napenda kuvaa nguo zenye joto kama sweta au koti nyepesi. Vile vile, napenda nguo ambazo ni rahisi kuchanganya kama shati na surwali au gauni raisi ili siitaji kutumia muda mwingi kupanga mtindo. Zaidi ya hayo, napenda nguo zinazofa mazingira ya kazi na pia zile za burudani nyumbani. Kwa ujumla, napendelea nguo zinazo nifanya nijisikie vizuri huru na zenye mtindo rahisi unaofaa hali yoyote. Kwani hivyo, najisikia nikiwa na huru wa kufanya shuguli zangu kwa raha na kujiamini.

Ndiyo, napenda hesabu kwa sababu ni somo linalojenga uwezo wa akili, umakini na ufahamu wa mantiki. Hesabu hufundisha jinsi ya kufikiria kwa mpangilio kutatua matatizo na kufanya maamuzi sahihi kulingana na data zilizopo. Napenda jinsi kila tatizo la hesabu lina njia yake ya kufikiri na suluhisho lake, jambo linalonifanya nijisikie kufanikisha jambo kwa kutumia akili zangu kikamilifu. Pia napenda hesabu kwa sababu inasaidia katika maisha ya kila siku kwa mfano inarahisisha kupata bajeti, kupima kiasi, cha chakula au vinywaji na kupanga muda wa shughuli. Hesabu pia inasaidia kuelewa vizuri sayansi, teknolojia na mifumo ya kila aina inayotegemea namba na hesabu. Zaidi ya hayo napenda changamoto zinazokuja na hesabu. Mara nyingi nitapenda kutatua tatizo gumu na kuona jinsi mbinu tofauti zinavyoweza kutoa suluhisho sahihi. Hisia ya kufanikisha tatizo gumu hunipa furaha na kuridhika. Kwa ujumla napenda hesabu kwa sababu ni njia ya ya kuimarisha akili, kuelewa dunia na kufurahia changamoto za kila aina kwa mantiki na akili.

Wakati wa baridi kali, napenda kuchukua hatua kadha kuhakikisha mwili wangu unakaa joto na nafurahia hali iyo bila kuumia. Kwanza, napenda kuvaa nguo za joto kama koti, sweta, skafu, kofia na glovu ili mwili wangu usipate baridi moja kwa moja. Vazi la ndani la pamba husaidia sana ili lishikilie joto la mwili. Pili, napenda kunywa vinywaji vya moto kama chai, kahawa au supu, ili mwili wangu ujisikie joto kutoka ndani. Kinywaji hiki, pia hufanya hali ya baridi kuwa ya kustarehesha na kunifanya niwe makini zaidi na nishati ya kutosha. Zaidi ya hapo, napenda kukaa karibu na vianzo vya joto kama jiko la moto au nikiwa nyumbani karibu na blanketi laini. Wakati mwingine, napenda kufanya mazoezi madogo ya mwili ndani ya nyumba kama kutembea kidogo au kufanya mfululizo wa mawazo ya nyumbani ili kuongeza mzunguko wa damu na kupunguza hisia ya baridi. Kwa ujumla, napenda kuchukua hatua hizi za kujiweka joto kunywa vinywaji vya moto na kufanya shughuli ndogo zinazoongeza joto ili baridi isiwe kikwazo cha furaha na ustawi wangu.

Ndio, napenda kuendesha baisikeli kwa sababu ni njia nzuri ya burudani na mazoezi kwa wakati mmoja. Kuendesha baisikeli kuna nipa uhuru wa kutembea katika maeneo tofauti kuwa na mandhari nzuri na kuhisi upepo ukipita usoni. Ni hisia ya furaha na msisimuko kuweza kuzunguka sehemu mpya huku mwili ikipata mazoezi ya nguvu ya misuli na moyo. Pia, kuendesha baisikeli kuna saidia afya ya mwili na akili ni mazoezi mazuri ya moyo, kusaidia kudumisha uzito na huongeza nguvu za miguu. Vile vile, kuna punguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie vizuri kwa sababu wakati wa kuendesha baisikeli huwa napumzika na kufurahia hewa safi. Zaidi ya hapo, napenda kuendesha baisikili pamoja na marafiki au familia kwani hufanya mudaa wa burudani kuwa wa mshikamano na furaha zaidi. Mara nyingine napenda kuendesha pekee yangu nikitafakari mawazo yangu au kufurahia utulivu wa asili. Kwa jumla, kuendesha baisikili ni mchanganyiko wa burudani, mazoezi na raha ya akili na mwili.

Wakati napokutana na makosa kazini, napenda kuyashugulikia kwa utulivu kwa mtazamo wa suluhisho na bila kuchukizwa kwanza, ninachunguza makosa kwa umakini ili kuelewa chanzo chake ni muimu kugundua kama kosa limetokea kwa sababu ya kutokuelewa na makosa ya kiufundi au sababu nyingine kwani hatua inayofuata kutegemea sababu halisi. Bada ya hapo, napenda kuzungumza na wale waliousika kwa heshima na kwa uazi ili kueleza tatizo na kupata maoni yao. Mara nyingi, mazungumzo haya husaidia kupata suluhisho kwa haraka na pia kuepuka kurudia kosa hilo. Zaidi ya hapo, napanga hatua za kurekebisha makosa kama kurekebisha faili kurudia kazi kwa usahihi au kuboresha mfumo wa kazi ili kosa ilisijirutie. Tia napenda kuchuka mafunzo kutoka kwa kosa hili ni kijifunza njia bora za kufanya kazi hili kuimarisha ufanisi kwa ujumla. Kushugulikia makosa kazi nini mchanganyiko wa uchunguzi, mawasiliano na hatuwa za kurekebisha kwa mtazamu wa kujifunza na kuboresha kazi.

Ningependa kuona maendeleo ya jamii ambayo yanahusisha elimu bora, usawa, na fursa za kila mtu kushiriki kikamilifu katika maendeleo. Kwanza, napenda jamii iwe na elimu yenye ubora kwa watoto na vijana, ili kila mmoja aweze kupata maarifa, ujuzi, na fursa za kufanikisha ndoto zake. Elimu nzuri ni msingo wa maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Pili, napenda kuona usawa wa kijamii na kiuchumi. Kila mtu bila kujali jinsia umri au hali ya kifedha, aweze kupata huduma muhimu kama afya, chakula na makazi. Hii itasaidia kupunguza umaskini, migongano na kutengeneza jamii yenye mshikamano. Zaidi ya hapo, ningependa kuona jamii yenye heshima kwa mazingira na ubunifu wa kiteknolojia. Maendeleo ya miundombinu, afya na usafiri pamoja na kutumia teknolojia kwa njia bora, huchangia maisha bora kwa kila mwanajamii. Pia napenda jamii iwe na mshikamano ambapo kila mtu anahusiana vizuri na jirani zake na kushirikiana kufanikisha malengo yao pamoja. Kwa ujumla napenda maendeleo ya elimu, usawa, afya, teknolojia na mshikamano wa kijamii.

Napendelea hali ya baridi kuliko joto kwa sababu hunipa hisia ya utulivu na faraja. Katika baridi ni raisi kupamba na kuvaa nguo zinazo ongeza joto na hivyo kujisikia salama na makini. Baridi pia hufanya kuwa rahisi kulala na kupumzika kwani mwili haujishushii sana kwa joto na hivyo usingizi ni mzuri zaidi. Kinyume chake joto mara nyingine hufanya nijisikie uchovu au kukosa nishati hasa pale jua likiwa kali. Wakati wa joto mwili hupoteza maji haraka kupitia jasho na mara nyingine unahitaji mbinu nyingi ili kubaki na baridi kama kunywa maji mengi au kukaa kivuli. Hali hizi zinaweza kuadhiri utendaji wa kazi na umakini. Zaidi ya hapo napenda baridi kwa sababu hunipa fursa ya shughuli za ndani na nje kama kutembea, kwa mvua kidogo, kufurahia anga safi au kutumia vazi zuri la joto. Baridi pia hufanya hisia za chakula moto na vinywaji moto kuwa tamu zaidi na hivyo kila kitu kinakua na ladha ya kipekee. Kwa ujumla baridi hunifanya nijisikie vizuri makini na furaha zaidi kuliko joto.

Kabla ya mkutano, napenda kujiandaa kwa njia ya kupanga na kuzingatia kila kitu kinachohitajika ili mkutano ufanya kazi vizuri. Kwanza, husoma ajenda au mada zinazopaswa kujadiliwa ili nijue nisemu gani napaswa kutoa maoni au kuuliza maswali. Hiu saidia kuwa makini na kuepuka kupoteza muda wakati wa mkutano. Pili, napanga nyaraka taarifa au vifaa vinavyohitajika kabla ya mkutano. Ikiwa ni computer ripoti au slaidi, uchunguza mapema kwa kisha kila kitu kiko tayari na hakuta kuwa na usumbofu wa kiufundi. Hii hutoa hisia ya utulivu na kuonyesha mtaalamu katika kazi yangu. Zaidi ya hapo, napenda kujiandaa kisaikolojia kwa kuzingatia mtazamo wa kuwasikiliza wengine kwa makini na kushirikiana kwa heshima. Hii usaidia kuhakikisha mazungumzo ni ya tija na kila mshiriki anaweza kutoa mchango wake bila hofu. Mara nyingine, napenda kuandika hoja muhimu, nitakazo zungumza, hili nisiondoke na jambo lolote. Kwa ujumla, kujiandaa kwa mkutano ni mchanganyiko wa maandalizi ya nyaraka, utambuzi wa mada na kujianda kisaekolojia kukushirikiana na wengine kwa ufanisi.

Ndiyo napenda kuimba kwa sababu ni njia nzuri ya kujieleza na kuachilia hisia kuimba hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha hasa napokuwa nikiimba wimbo naupenda sana si lazima niwe na sauti ya kitaalam kwangu kuimba ni zaidi ya furaha na utulivu wa moyo kuliko ushindani au ukamilifu Mara nyingi napenda kuimba nikiwa peke yangu labda nyumbani au nikiwa nafanya kazi ndogo ndogo. Wakati mwingine naimba nikiwa na marafiki au familia hasa kwenye starehe au mikusanyiko ya kijamii. Hali hiyo huongeza mshikamano na kufanya kila mtu ajisikie karibu zaidi. Napenda aina mbalimbali za muziki kwanzia nyimbo za injili hadi nyimbo za kisasa zenye ujumbe wa matumaini au mapenzi. Kuimba pia husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha hali ya moyo kwa jumla naona kuimba kama burudani rahisi lakini yenye nguvu ya kuleta furaha, kuimarisha kujiamini na kuunganisha watu kupitia sauti na maneno yenye maana.

Napenda vyote viwili, kuandika na kuongea, lakini kwa namna tofauti kulingana na mazingira. Kuandika kuna nivutia zaidi, napotaka kueleza mawazo yangu kwa utulivu na kwa mpangilio mzuri. Napokuwa na kalamu au kompyuta, naweza kufikiria kwa kina, kupanga sentenzi vizuri, na kuchagua maneno ya nayofaa kabla ya kuwasilisha. Hii unisaidia kueleza hisia na mawazo yangu kwa wazi zaidi bila kukatizwa. Kwa upande mwingine, kuongea unipa fursa ya mawasiliano ya moja kwa moja na ya haraka. Napenda kuongea napokua katika mazungumzo ya ana kwa ana au mijadala kwa sababu naweza kuona hisia za mtu mwingine au kujibu papo hapo. Kuongea pia hujenga ukaribu na uhusiano wa kijamii hasa naposhirikiana na familia marafiki au wenzangu wa kazi. Kwa ujumla, ningeweza kusema napendelea kuandika kidogo zaidi kwa sababu hunipa muda wa kutafakari, lakini pia ninathamini kuongea kwa sababu uleta mawasiliano ya moja kwa moja na yenyehuhai. Kila moja inaumuhimu wake kulingana na hali ya kusudi na mawasiliano.

Kwa kawaida, napenda kunywa angalau glasi sita au nane za maji kila siku. Ingawa kiasi kinaweza kubadilika kulingana na hali ya hewa, shughuli za mwili au afya yangu kwa siku hiyo. Kunywa maji kwa wingi ni muhimu sana kwa mwili kwani husaidia kudumisha unyevu wa asili, kuimarisha mfumo wa mmeng'enyo, wa chakula na kuondoa sumu mwilini kupitia mkojo na jasho. Maji pia husaidia akili kufanya kazi kwa ufanisi. Napenda kunywa glasi ya maji maramoja nikiwa naamka asubuhi kwani hunisaidia kwa kuamsha mwili na kuanza siku kwa nishati. Wakati wa shuguli au mazoezi, napenda kuongeza kiasi cha maji ili kuondoa ukavu mwilini na kuhakikisha mwili unafanya kazi vizuri. Zaidi ya hapo, napenda kuwa na kinywaji cha maji karibu namimi wakati wote kama kipo kwenye dawati langu au begi, ili niweze kunywa mara kwa mara bila kusahau. Kwa jumla, kunywa maji kila siku ni sehemu muhimu ya afya na ustawi wangu. Kuna nipa nguvu, unyevu na hisia nzuri za mwili na akili.

Ndiyo. Najiona kama mtu wa ubunifu kwasababu napenda kufikiria mawazo mapya na kutafuta njia tofauti za kutatua changamoto. Ubunifu kwangu sii tu kuchora au kuimba bali pia ni uwezo wakuona suluhisho jipya pale ambapo wengine wanaona tatizo. Mara nyingi napenda kuunganisha mawazo mbalimbali na kuyabadilisha kuwa wazo jipya yenye maana au manufaa. Katika kazi au shuguli za kila siku, napenda kutafuta mbinu rahisi na za kipekee za kufanya mambo. Ikiwaa kuna changamoto hujaribu kufikiria kwa mtazamo tofauti ili kupata njia bora ya kufanikisha lengo. Ubunifu pia husaidia katika mawasiliano kama kuandika au kueleza jambo kwa njia inayoeleweka na ya kuvutia. Zaidi ya hayo, napenda kujifunza vitu vipya na kujaribu mambo mapya, kwani hilo huchochea ubunifu wangu. Kusoma kusikiliza mziki au kushirikiana na watu wenye mawazo tofauti hunipa msukumo wa kufikiria zaidi kwa ujumla naamini ubunifu ni uwezo wa kufikiria kwa uhuru na kuleta mabadiliko chanya katika maisha ya kila siku.

Kujenga uhusiano mzuri na wafanya kazi wengine ni jambo muhimu sana kwangu, na napenda kufanya hivyo kwa heshima, uwazi na mshikamano. Kwanza, napenda kuanza kwa kusalimiana, kuzungumza kwa adabu na kusikiliza mawazo yao kwa makini. Hii husaidia kuunda mazingira ya kuaminiana na kuthaminiwa. Pili, napenda kushirikiana kikamilifu kwenye kazi za pamoja kutoa msaada pale panapohitajika na kushirikisha wenzangu mawazo yangu kwa uwazi bila kuyakata mawazo yao. Kushirikiana kwa heshima kuna saidia kila mtu kujisikia kuwa sehemu ya timu na kuongeza motisha ya kufanya kazi kwa bidii. Zaidi ya hapo napenda kushiriki wakati wa burudani na marafiki wa kazi kama chakula cha pamoja, mazungumzo ya kirafiki au michezo midogo. Hii huimarisha mshikamano hunifanya tuwe karibu zaidi na kunisaidia kuelewa hisia na mitazamo ya wenzangu kwa ujumla kujenga uhusiano na wafanya kazi ni mchanganyiko wa heshima kushirikiana na kushiriki burudani ili kazi iwe rahisi yenye tija na yenye furaha.